Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazofanya iwe rahisi na ya kuvutia kwangu. Mara nyingi napendelea kutazama video, kusoma tarifa mtandaoni au kusikiliza maelezo kutoka kwa watu wenye uzoefu na ufanisi. Pia napenda kujifunza kwa vitendo, yani kujaribu mwenyewe kile ninacho jifunza ili nikielewe vizuri. Njia hizi unsaidia kukumbuka kwa urahisi na kunipa motisha ya kuendelea kujifunza. Kwa ujumla napenda kujifunza kwa njia zinazo changanya na tharia na pia vitendo.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara nyingi kwa sababu nimekuwa nikienda pwani mara kadhaa Nimeiona bahari ya Hindi, na kila safari huwa na uzoefu wake wa kipekee. Napenda kuona maji makubwa ya bahari, kusikia sauti ya mawimbi na kufurahia upepo wa pwani. Bahari hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nikiwa huru kidogo kutoka na shughuli zangu za kawaida kuona bahari ni jambo ninalo furahia sana.

Kwa kawaida, mimi hutumia simu yangu masaa kadhaa kwa siku hasa kwa mawasiliano na burudani. Programu nazo zitumia zaidi ni Instagram, Whatsapp, YouTube na TikTok kwa sababu zinansadia kuwasiliana na pia kupumzika. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikua ya kawaida sana. Ilikua tu kwa kupiga simu na kutuma SMS. Tofauti na sasa. Simu inanisaidia katika inanisaidia sana katika maisha yangu kwa. Kwa sababu ina nirahisishia kupata habari, kuwasiliana na watu na kufanya mambo mingi kwa huraisi. Hata hivyo, nahisi muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala. Ili nipumzike vizuri na kuipa akili muda wa kutulia.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe Maldives hasa kwa sababu ya maji mazuri na mazingira ya kuvutia. Ningependa kuwa ufukweni, nikifurahia, kuogelea, kuangalia bahari na kushiriki shughuli za majini. Nikiwa huko ningependa kupumzika, kuufrahia mandhari na pia kuchukua muda wa kutembea kidogo na kuchunguza maeneo tofauti. Ningependa kusafiri na rafiki yangu wa karibu au mwenza wangu wa baadae ili tushiriki kumbukumbu nzuri pamoja. Kwa jumla likizo hiyo ingekua mchanganyiko wa kupumzika na kufurahia maisha bila haraka au msongo wa mawazo.

Ninapenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini hasa wale ambao ni wanyenyekevu na wanapendeza. Nyumbani tuna kuku ambao tunafuga na napenda jinsi wanavyokuwa na kutoa mayai. Pia napenda wanyama kama paka na mbwa kwa sababu wanafuraisha na kuwa rafiki wa karibu. Wanyama wananipa hisia za furaha na utulivu na napenda kuwatunza na kuwa karibu nao pale ninapoweza kwa ujumba nashugulika na wanyama kwa upendo na heshma.

Kabla ya kulala usiku, mara nyingi napenda kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Mara nyingine napenda kuangalia simu yangu kidogo, kutazama video fupi au kusoma habari ili kutulia baada ya siku ndefu. Pale kwenye mtandao wa kijamii, kama vile Instagram au TikTok, pia mara nyingine napenda kupanga mambo ya kesho au kuandika mawazo yangu ili akili yangu ipumzike. Pia naandaa nguoa ambazo nitavaa kesho kazini. Kwa ujumla, usiku kabla kulala ni muda wangu wa kupumzika, kutulia na kujiandaa kisaikolojia na kiafya kwa usingizi mzuri.

Lengo ngani la muda mrefu kazini ni kuwa mhandisi bora wa programu nchini yangu. O, si wa programu, wa maji. Natawa kupata ujuzi mkubwa, uzoefu wa kutosha na kushiriki katika miradi mikubwa ambayo itakuwa na maana kwa watu wengi. Pia ngependa kwa mfano wa kuigwa na kuhamasisha wengine wanao jifunza uhandisi wa maji. Kwa hivyo lengo langu ni kujenga taaluma yenye heshima na ya mafanikio na pia kuathiri jamii yangu kwa njia chanya kupitia kazi yangu.

Wakati ni na mgogoro na mtu, kwanza napenda kutulia na kufikiria vizuri kabla ya kuzungumza. Sijali kufanya maamuzi ya haraka bali napenda kuelewa tatizo na kuona upande wa mtu mwingine. Bada ya hapo, napenda kuzungumza kwa heshima na kueleza hisia zangu kwa uwazi. Huko ni kisikilizo upande wa mwingine pia. Lengu langu ni kutatua mgogoro kwa amani na kuhakikisha kila mtu anaelewa vizuri bila kuharibu uhusiano au mazingera ya karibu.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa njia mbali mbali. Mara nyingi tunapenda kutoka pamoja, kula chakula pamoja na kuzungumza kuhusu mambo mbali mbali ya kila siku. Pia mara nyingine tunashiriki katika shugli za nyumbani kama ufugaji wa wanyama au kupanga nyumba. Kutumia muda na familia kuna nifanya nijisike usalama, furaha na kushirikia na na pia ufanya tune kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki muda mrefu. Kwa kweli familia ni sehemu muhimu sana ya mashangu na napenda kwa karibu na wakadri ni wezavyo.

Kazi ninayo ithamini zaidi, ni ile ninapofanya kwa umakini, nidhamu na kwa ubora wa hali ya juu. Napenda kuhakikisha kila jambo ninaloshughulikia linafanyika kwa wakati na kila hatua inafuatwa vizuri. Pia napenda kuzingatia maelekezo na kushirikiana na wengine pale inapohitajika. Kazi yenye nidhamu hufanya nionekane mtu wa kuaminika, mwenye ufanisi na anaye jali matokeo, na hiyo pia inipa kuridhika na furaha zaidi kazini.

Ninapofanya marafiki wapya, napenda kuwa wazi na kirafiki mwanzoni. Mara nyingi huanza kwa kuzungumza na mtu, kuliza maswali kuhusu kile wanachopenda au kushiriki mambo ya kawaida kama masomo, kazi au burudani. Pia napenda kuwa na saburi na heshima kwani kila mtu ana njia yake ya kujiweka kwenye uhusiano mpia. Kwa kufanya hivi mara nyingi hua na urahisi wa kuunda uhusiano wa kweli na rafiki mpya na ufanya mazungumzo kuwa ya furaha na kudumu pia.

Ninapo shirikiana na timu, kwanza napenda kuelewa majukumu ya kila mtu na malengo ya timu. Baada ya hapo napenda kushirikiana kwa mawasiliano wazi, kusaidiana na kutoa mawazo yangu pale inapo hitajika. Pia napenda kuwa makini na kushugulikia majukumu yangu kwa wakati, ili timu iweze kufanikisha malengo yake bila matatizo. Kwa njia hii, timu inafanya kazi kwa ufanisi, kila mtu anahisi kuunganishwa na tunapata matokeo bora zaidi kwa kushirikiana.

Ndio, napenda kutumia mfumo wa usalama wa kidole kwenye simu na vifaa vyangu. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa akaunti zangu na data yangu zinabaki salama na hakuna mtu asiye idhinishiwa anaeza kufikia. Kwa kutumia vidole nina uhakika kwamba hata kama kifaa changu kipo mikononi mwa mtu mwingine, hawezi kufunguliwa bila idhini yangu. Pia ni njia rahisi na ya haraka ya kufungua kifaa bila kutumia password au pin kila mara, huku nikihakikisha usalama wangu umeimarishwa.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yalionipa ujuzi wa kiutendaji na wa teknolojia. Pamoja na jinsi ya kushirikiana na wenzangu kwa timu. Mafunzo haya yamenifundisha kushughulikia changamoto kwa utulivu, kupanga kazi vizuri na kufanya maamuzi kwa busara. Pia nimejifunza jinsi ya kuzingatia maelekezo na kutumia rasilimali vizuri. Kwa kweli mafunzo haya yamenisaidia kuwa na ufanisi zaidi kujiamini kazini na kutoa matokeo bora katika kila jambo ninalofanya.

Napenda kuvaa kofia mara nyingine, lakini hasa kama inaendana na mtindo wangu au aesthetic yangu. Si kila kofia ninayopenda, lakini zile zinazofana kuratibu vizuri na mavazi yangu, hufanya nionekane vizuri na nijisikie confident. Pia kofia inaweza kuwa sehemu ya mtindo wa kila siku, lakini pia inarahisisha mambo kama kujikinga na jua. Kwa hivyo napenda kuvaa kofia pale inapofaa na inaonekana stylish.

Napenda kuenda madukani wakati ninapo hitaji vitu au ninapo kuwa na muda wa kupumzika. Mara nyingi napenda kwenda asubuhi au mchana pale maduka bado hayaja anza kuwa na foleni kubwa na ni rahisi kuchagua bidhaa nina zotaka. Pia napenda kwenda madukani na kupata fursa ya kuangalia bidha mbali mbali, kulinganisha bei na, kuchagua kile kinacho nifaa. Kwa kweli kuenda madukani ni mchanganyiko wa shughli na burudani kwangu na. Hufanya pia nijisikie niko active na niko tayari kutumia muda vizuri. Alafu siku ambazo napenda kuenda madukani ni wakati nina muda mwingi kwa hivyo pale wikendi yaani jumamosi au jumapili.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi hasa ule unaohusiana na tamaduni na utamaduni wa Kenya. Muziki huu unaniruhusu kuungana na mizizi yangu na kunikumbusha nyakati nzuri za familia na sherehe. Pia napenda jinsi midundo yake na maneno yake yanavyoweza kuleta hisia za furaha, utulivu au shangwe. Ingawa napenda aina nyingine za muziki pia muziki wa jadi unanipa hisia maalum ambazo ni za kipekee na za dhamani kwangu.

Wakati wa jua kali, napenda kubaki ndani kidogo au kutafuta kivuli ili nipate kupumzika bila kuumia na jua. Mara nyingine napenda kunywa kinywaji baridi, kusoma au kutazama video au kufanya shugli za ndani ambazo zinanifanya nijisikie vizuri. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi na kofia au kutumia jua kidogo pale ninapokuwa nje. Napenda kutumia jua kali kama muda wangu wakupumzika na kutunza mwili wangu badala ya kujikaza sana.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilikuwa nikicheza na marafiki zangu na familia. Napenda kukumbuka michezo ya nje na ndogondogo tuliokuwa tukicheza pamoja, pamoja na sherehe na hafla za nyumbani. Pia nakumbuka jinsi tulivyosaidiana nyumbani, kushughulika na kazi za nyumbani na kufanya shughuli za kila siku kwa furaha. Kumbukumbu hizi hunifanya nijisikie furaha, utulivu na mshikamano wa familia na bado zinanipa tabasamu nikizikumbuka.

Nimewahi kusafiri kuenda pwani ya Kenya na bonde la ufa, yaani Rift Valley. Na kila mahali kunatoa uzoefu wake mzuri na wa kipekee. Pwani ya Kenya inanipa furaha sana kwa sababu ya ufukuwe mzuri, maji safi na pepo wa bahari. Unafanya nijisikie huru. Bondi la ufa linavutia kwa mandhari yake milima na mazingira ya asili. Ambacho ufanya kuwa mahali pazuri pa kupumzika na kuchunguza na kutembea pia kusafiri kwa sehemu hizi kuna nipa furaha utulivu na kumbu kumbu nzuri ambazo zinabaki muda mrefu.